Kucheza kwenye sherehe kwetu huwa ni fursa ya kipekee ambapo karibu kila mtu kwanzi ya watoto vijana hadi wazee hata maharusi au waandishi wa sherehe wenyewe hujiunga uwanjani kufurahia mazingira huwa tunacheza muziki wa aina mbalimbali kulingana na aina ya sherehe zikiwemo nyimbo za asili singeli bongo flavor na nyimbo maarufu za amapiano zinazo changamsha ukumbi mzima burudani hii ya kucheza huwa inaendelea kwa msisimko mkubwa kwanzia jioni na mara nyingi hudumu hadi saa sita za usiku au kuelekea alfajiri kwa sherehe kubwa kama za harusi na mkesha wa mwaka mpya.

Mazingira ya asili yananisaidia sana kuimarisha afya yangu ya mwili na akili kupitia bustani tulivu ya kijani ilio karibu na ninapoishi mahali ya ambapo hewa safi na sauti ya ndege hunipa utulivu wa haraka nikiwa huko mimi hupendelea kufanya mazoezi mepesi ya kutembea, kukaa chini ya kivuli cha mti kusoma kitabu au kufanya mazoezi ya kuvuta pumzi ndefu ili kupunguza msongo wa wa mawazo baada ya kutembea eneo hili la asili mimi hujisikia mwenye nguvu mpya amani tele moyoni na akili yangu inakuwa imechangamka na kuwa na umakini mkubwa zaidi wa kukabili majukumu yangu ya kila siku.

Harufu ya chakula iliyo nikumbusha utotoni wangu ni yule mnukio wa kipekee wa pilau ya kuku iliyo kolea viungo au moshi wa kuni wakati uji wa mtama ukichemuka chakula ambacho kilitayarishwa kwa upendo mkubwa na bibi yangu mzaa mama nyakati za likizo harufu hii ilinirudisha nyuma kwa sababu ilikuwa ni ishara ya mkusanyiko mkubwa ya kifamilia na furaha ya utotoni ambapo watoto wote tulikuwa tukicheza uwanjani tukisubiri mlo kwa hamu. Kila ninaposikia harufu hiyo mahali popote sasa hivi kumbuka ya jiko la udongo la bibi kicheko chake na msisimuko wa kukaa pamoja kwenye mkeka kunirudia kwa nguvu na kunijaza faraja kubwa moyoni.

Jambo la dini ambalo ni muhimu zaidi kwangu ni kusali au kuomba kila siku na kuonyesha upendo na ukarimu kwa watu. Walionizunguka bila ubaguzi wowote. Mazoezi haya ya kiroho yananipa amani ya ndani, yananisaidia kuwa na subira wakati wa changamoto. Na yananikumbusha kuishi kwa maadili mema na unyenyekevu. Kusali kunaimarisha uhusiano wangu na Mungu. Wakati kuwasaidia wenye uhitaji. Kunafanya imani yangu kuwa na matendo yenye tija katika jamii.

Ujuzi uliokonisaidia zaidi kupata riziki ni ule wa matumizi ya kompyuta na masoko ya kidijitali. Niliojifunza kupitia mafunzo maalumu ya mitandaoni na semina miaka michache iliyopita. Huwa nautumia ujuzi huu kila siku kutengeneza mifumo, kutangaza biashara tofauti na kusimamia miradi mbalimbali iliyoniingiza kipato cha uhakika. Ujuzi huu ni wa thamani kubwa sana kwangu kwa sababu unanipa fursa ya kufanya kazi polepole popote pale. Unalipa vizuri kulingana na soko la sasa na unanifanya niendelee kuwa na ushindani katika ulimwengu huu wa kiteknolojia.

Mimea iliyopo nyumbani kwetu ni mchanganyiko mzuri wa mauwa wawaridi kwenye viungu na miti midogo ya matunda kama maembe na migomba iliyopo uwanjani ambayo ninaipenda sana kwa sababu inaleta ukijani na hewa safi kazi ya kumwagilia mimea hii huwa tunagawana na familia yangu ambapo mara nyingi mimi mwenyewe hufanya hiyo asubui na mapema au jioni baada ya kazi. Mimea hii inakaa vizuri sana na kustawi kwa kasi kwa sababu inapata mwanga wakutosha, wa jua na huduma ya mbolea ya samadi mara kwa mara.

Huwa ninaangalia na kutikisa kikasha changu cha barua pepe mara tatu hadi nne kwa siku. Hasa asubuhi ninapoanza kazi. Mchana kupata mrejesho na jioni kabla ya kufunga majukumu yangu. Ratiba hii inanisaidia sana kujibu ujumbe muhimu wa kikazi na kiofisi kwa wakati bila kuathiri umakini wangu. Kwenye kazi nyingi za siku hata hivyo nikiwa na subiri majibu ya dharura au matokeo ya maombi fulani muhimu. Najikuta nikifungua simu yangu mara kwa mara kila baada ya saa moja ili kuhakikisha sichelewi kupata taarifa.

Mto ulio karibu nami unapita katikati ya mabonde ya kijani kibichi mtaani kwetu ambapo wakazi wengi huutumia kwa ajili ya shughuli za kilimo, umwagiliaji na kunywesha mifugo. Wakati wa masika na mvua kubwa mto huo hujaa sana na hufurika hadi kingoni. Jambo linalofanya mkondo wa maji uwe na kasi kubwa na wakati mwingine kuzuia watu kuvuka kwa usalama. Hata hivyo, nyakati za kiangazi maji yake hupungua na kuwa tulivu sana. Yakitoa mandhari nzuri na ya amani kwa mtu yeyote anayetaka kukaa karibu na kingo zake kupumzika.

Ninafikiri kazi ya wataalamu wa mifumo ya kidigitali na kilimo cha sasa ndiyo inayohitaji zaidi kapa miaka ijayo kwa sababu ulimwengu unahama kwa kasi kuelekea kwenye teknolojia na uhaba wa chakula. Unazidi kuongezeka kitu kinacho kosekana sasa hivi ni elimu ya vitendo vya teknolojia na miundombinu miongoni mwavijana wengi wanao maliza masomo. Ningewashauri vijana kuelekeza nguvu zao kuzifanya ujuzi wa kompyuta masoko ya mitandaoni na mbinu za kisasa za uzalishaji ili wawekeze kushindana vyema na kujiajiri kwenye soko la badae.

Ninachopenda zaidi kuhusu shirikisho langu ni mazingira mazuri na ya ushirikiano yaliyopo kazini na nafasi kubwa wanayotoa kwa kila mfanyakazi kujifunza na kukua kitaaluma. Viongozi wanathamini mchango wetu, wanajali ustawi wa wafanyakazi na kuna uwazi mkubwa katika utendaji kazi wa kila siku. Hali hii inanipa motisha kubwa ya kuamka kila siku nikiwa na shauku ya kutoa mchango wangu bora zaidi kwa ajili ya mafanikio ya timu nzima.

Siku ya soko mtaani kwetu huwa ni Jumamosi ambapo mimi huenda asubuhi na mapema kununua vyakula vibichi kama mboga mboga matunda mchele na viungo vya kupikia vya wiki nzima nikiwa huko huwa nakutana na wafanyabiashara waaminifu ninao wazoea majirani zangu na marafiki wa zamani na tunao salimiana na kubadilishana mawazo mafupi ya kimaisha mazingira ya soko siku hiyo yanakuwa na msisimuko mkubwa kelele za kuvutia za wachuuzi na nafasi ya kupata bidhaa bora kwa bei nafuu.

Ndizi ninazopenda kupika ni ndizi mbichi za kijani. Ambazo huzimenya maganda na kuzitokosa jikoni pamoja na nyama ya ng'ombe, vitunguu, nyanya na nazi ili kutengeneza mtori mzito na mtamu. Huwa tunazifurahia zaidi wakati wa msimu wa mvua au kipindi cha baridi kwa sababu mlo huu unaleta joto mwilini na unapatikana kwa wingi sokoni kipindi chote cha mwaka. Ni chakula rahisi na chenye nguvu ambacho kinapendwa na familia nzima kwa ajili ya chakula cha mchana au cha jioni.

Mtu anapopitia jambo ngumu kwa kufundwa kiuchumi au kufiwa na mtu wa karibu. Ningemshauri kuwa na subira kukubali uhalisia kwa utulivu na kutokata tamaa kwani kila changamoto ina mwisho wake. Ningemwambia maneno ya faraja na kumtia moyo kuwa yuko imara na anaweza kuvuka kipindi hiki kwa hatuwa ndogo ndogo kila siku. Katika hali hiyo ningesema kabisa maneno ya kumlaumu kumkosoa kwa makosa ya nyuma au kumwambia jambo lake ni ndogo kwani kufanya hivo kunaweza kumuongeza maumivu na msongo mkubwa zaidi ya mawazo.

Mawasiliano yangu yamebadilika sana kwani zamani tulilazimika kuonana uso kwa uso au kusubiri barua lakini sasa hivi tunawasiliana papo hapo kwa ujumbe wa whatsapp na video kupitia simu za mkononi mabadiliko haya yameongeza urahisi ya kuongea na watu walioko mbali sana na kupata habari kwa haraka mno wakati wowote, hata hivyo kile kilichopotea ni ule ukaribu wa dhati wa kijamii na mazungumzo ya ana kwa ana. Kwani watu wengi sasa hivi wanajikuta, wametengeneza kihisia na kutumia muda mwingi kuangalia vioo vya simu zao, hata wanapokuwa pamoja.

Kwa kawaida huwa naenda hospitalini mara mbili hadi tatu kwa mwaka hasa kwa ajili ya kufanya vipimo vya jumla vya afya au pale ninapohisi dalili za ugonjwa kama homa kali au mafua makali yanayokataa kuisha huwa napendelea kwenda mapema kwa daktari anapoona mabadilikio mwilini kupata vipimo sahihi vya maabara ushauri wa kitaalamu na matibabu mapema kabla ya ugonjwa au jukwaa mkubwa kuenda hospitalini mara kwa mara kunanisaidia sana kulinda afya yangu kwa ujumla kugundua changamoto za mwili mapema na kuepuka matumizi mabaya ya dawa bila ushauri wa daktari.

Ninapokuwa sina kazi au masomo huwa napendelea kupumzika kwa kuangalia filamu kusoma kitabu kizuri au kutoka kuenda kutembea nje kwenye bustani tulivu ya asili wakati mwingine napenda kukaa peke yangu ili kutuliza akili lakini siku za mwisho wa wiki penda kukutana na marafiki zangu wa karibu hili kupiga soga na kufurahia wakati pamoja baada ya kupumzika kwa namna hii huwa najisikia mwenye amani tele moyoni akili yangu inakuwa imepata nguvu mpya na ninakuwa tayari kabisa kukabili majukumu yanayofuata ya wiki.

Ili kupiga picha nzuri jambo la kwanza linalo angalia kwa umakini ni mwanga mzuri wa asli na pembe sahihi itakayo mfanya mlengwa aonekane vizuri huwa nachagua mahali penye mandhari safi yenye ukijani au ukuta wenye rangi tulivu isio ziba mvumo au mvuto wa picha yenyewe mara nyingi mimi hupendelea kuwapiga picha marafiki zangu kwa karibu na ndugu wa familia wakati wa matukio ya furaha kama sherehe au matembezi ili kutunza kumbu kumbu zetu muhimu katika ubora wa hali ya juu.

Viungo ninavyotumia zaidi jikoni ni tangawizi, saumu na iliki ambavyo huwa navinunua vikiwa vipishi kutoka soko kuu la mboga mboga mtaani kwenye kila mwisho wa wiki. Huwa natumia mchanganyiko huu kusafisha na kukoleza ladha katika vyakula mbalimbali kama vile mchuzi wa nyama ya ng'ombe. Pilau ya kuku na wakati mwingine kwenye chai ya maziwa ya asubuhi ili viungo hivi visipoteze nguvu ya matukio yake ya asili. Mimi huvihifadhi kwenye na kuviweka kwenye vyungu vidogo vyenye mifuniko ya kubana vizuri ili kuvitunza sehemu kavu na yenye baridi ndani ya jokofu.

Filamu niliyo angalia mara nyingi zaidi ni ile ya kusisimua na yenye mafundisho makubwa ya kimaisha na huwa nairudia kwa sababu inavisa vyenye hisia kali, ujumbe mzito wa kutokata tamaa na ina waigizaji makini sana tukio kubwa ninalolikumbuka kila wakati ni pale mwisho ambapo mhusika mkuu anafanikiwa kushinda changamoto zote zilizomkabili na kupata haki yake baada ya mapambano ya muda mrefu huwa nafurahia kuangalia filamu hii nikiwa nyumbani pamoja na marafiki zangu wa karibu au ndugu wa familia nyakati za jioni au mwisho wa wiki huku tukibadilishana mawazo juu ya mafunzo yaliyomo.

Kila jioni kabla kulala mimi hupendelea kuoga maji ya moto ili kupumzisha akili. Kufuatiwa na kusoma kurasa chache za vitabu au kusikiliza mziki laini ili kutuliza akili baada ya hapo huwa nazima taa zote kubwa na kuwasha mwanga hafifu kisha ninafanya sara fupi mbali ili kupata usingizi mzito wa dhati bila usumbufu wa mawasiliano utaratibu huu unanisaidia sana kuondoa uchovu wa siku nzima na kuamuka asubuhi nikiwa na nguvu mpya.

Uzoefu wangu wa kununua mitumba sokoni umejaa ushindani mkubwa ambapo unalazimika kuamka asubuhi na mapema ili kukutana na fungu la kwanza la nguo ambalo huwa lina bidhaa za kipekee zenye ubora wa juu. Mbinu yangu kuu ya kupata nguo bora ni pamoja na kukagua kwa umakini mkubwa hali ya sems vifungo na rangi chini ya mwanga. Wajua pamoja na kuwa na uwezo mzuri wa kupatana bei na wafanyabiashara kipande bora zaidi nilichowahi kukipata ni koti nadhifu la baridi la pamba. Ambalo nilinunua kwa bei ya chini sana mwaka jana. Na hadi leo linaonekana jipya nalikinga vyema wakati wa msimu wa mvua.

Maneno ya kiswahili yanayoiga sauti za vishindo au milio yanayo julikana kama tanakali za sauti au onomatopoea ni pamoja na boom kwa vishindo vizito na ngongo kwa milio maalum ya wanyama.